Mimi hupenda zaidi kuwa mahali penye utulivu na kimya. Hasa ninapofanya kazi zinazohitaji makini mkubwa na kufikiri kwa kina. Naona kuwa mazingira kimya yananisaidia kupanga mawazo yangu vizuri na kukamilisha majukumu yangu kwa haraka bila usumbufu usio wa lazima. Hata hivyo, kuna nyakati ambapo mimi hufurahia mahali penye uchangamfu wa kiasi kama vile kwenye mikutano ya timu au maeneo ya kijamii Kwani nishati ya watu wengine inaweza kuleta hamasa ya mawazo mapya ya kibunifu Lakini kwa ujumla, ikiwa nataka kufikia tija ya hali ya juu, kimya ndicho kinachonipa amani ya akili na kuniruhusu kuwa na umakini kamili kwenye kile ninachokifanya Kwangu mimi utulivu ni nyenzo muhimu ya kufanikisha malengo yangu ya kila siku kwa usahihi na bora zaidi.

Mimi hupenda zaidi kununua vitu vinavyo saidia kujiongeza maarifa na kurahisisha kazi yangu kama vile vitabu na vifaa vya kiteknolojia Ninaamini kuwa wakizaji bora zaidi unaweza kufanya ni ula wakojiandeleza kifikira hivyo mara nyingi mimi hutenga bajeti kwa ajili ya vitu vipya au kozi za mtandaoni zinazonifundisha ujuzi mpya Pia mimi ni shabiki wa vifaa vidogo vya kidigitali ambavyo vinarahisisha maisha ya kila siku Kwa sababu vinasaidia kuokoa muda na kuwa na ufanisi zaidi Ingawa wakati mwingine mimi hununua vitu kwa ajili ya starehe au mwonekano vipao mbele vyangu vingi viko kwenye vitu venye dhamani ya muda mrefu na vinavyo chochea ukuwaji wangu wa kitaaluma na kibinafsi Kwangu mimi manunuzi yenye tija ni yale yanayoniacha nikiwa bora zaidi kuliko nilivyokuwa mwanzo.

Naam, nimepata kuiona bahari mara kadhaa na kila mara ninapokuwa karibu nayo, mimi huhisi amani na utulivu wa ajabu Napenda sana kusikiliza sauti ya mawimbi na kuangalia upeo wa maji uavyokutana na bingu. Jambo ambalo linanikumbusha jinsi ulimwengu ulivyo mkubwa na wa kustahabisha kuiona bahari kwangu ni fursa ya kutafakari na kupata nishati mpya Kwani hewa yake safi na upepo mwanana husaidia kuondoa uchovu wa akili Nakumbuka mara ya mwisho nilipotembelea pwani nilivutiwa na jinsi mchanga na maji vinavyotengeneza mazingira mazuri ya kupumzika na kusahau changamoto za kila siku.

Mimi hupendelea zaidi kitanda ambacho ni imara lakini kina faraja ya kutosha Yaani kile kinechoitwa orthopotic mattress Ninaamini kuwa kitanda kigumu kiasi ni bora zaidi kwa ajili ya afya mgongo na mkao wa mwili Jambo ambalo ni muhimu sana kwangu kwa sababu mimi hutumia saa nyingi nikiwa nimekaa kazini Kitanda kilichozidi ulaini kinaweza kuleta maumivu ya mwili asubuhi Hivyo mimi hutafuta uwiano ambao unanipa starehe bila kupoteza uimara unaohitajika kupata usingizi mnono kwenye kitanda saa hii kunanihakikishia kuwa nitaamka nikiwa nimechangamka na nina nishati ya kutosha kukabiliana na majukumu yangu ya kila siku Kwa hivyo mimi kuekeza kwenye kitanda bora ni uwekezo katika afya yangu na ufanisi wangu wa kazi Kwani mapumziko bora ndiyo msingi wa akili yenye ncha kali.

Somo la sayansi ninalolipenda zaidi ni biolojia Hasa sehemu inayohusu jinsi mwili wa binadamu unavyofanya kazi na mfumo wa ekolojia Napenda sana kuelewa jinsi mifumo mbalimbali mwilini inavyoshirikiana na kutueke hai Jambo ambalo nilaniifanya nidhamini zaidi umuhimu wa lishe bora na mazoezi kwa ajili ya afya jema pia, somo hili limenifundisha jinsi viumbe hai wote wanavyotengemia na jinsi mabadiliko madogo katika mazingira wanavyoweza kuwa na athari kubwa kwa ulimwengu wetu.

Kumbukumbu yangu nzuri zaidi kutoka utotoni ni wakati wa likizo tulipokuwa tukitembelea kijijini kwa babu na bibi Nakumbuka jinzi tulivyokuwa tukiamuka mapema asubuhi kuenda shambani na jioni tulikuwa tunakaa karibu na moto wa kuni huku tukisikiliza hadithi za kale zenye mafunzo mengi kitendo cha kuwa karibu na asili kukwea miti na kucheza na watoto wenzangu bila hofu ya teknolojia kilinifundisha dhamani ya urafiki wa kweli na furaha katika vitu vidogo Kumbukumbu hizi zimenijengea msingi wa kuthamini familia na asili na kila ninapo zifikiria zinanipa amani na kunikumbusha kuwa maisha ni safari ya kutengeneza matokio yenye maana.

Wakati wa mapumziko ya mchana Mimi hutumia dakika chache ya kwanza kujitenga na skrini ya kombuta ili kupumzisha macho na kili yangu Baada ya kupata chakula cha mchana Mimi hupenda kutumia muda ulio baki kutembea kidogo nje au kukaa sehemu yenye hewa safi Jambo ambalo li na nisaidia kuchangamusha mwili na kurejesha nishati iliopoteya asubui Pia mimi hutumia muda huu kufanya mazungumzo madogo ya kijamii na wafanyikazi wenzangu ambayo hayahusu kazi ili kuimarisha mahusiano na kujenga mazingira mazuri ya timu Kwangu mimi mapumziko ya mchana yanasaidia kurudi mezani nikiwa na nguvu umpia umakini mkubwa na ari ya kukamilisha majukumu ya jioni kwa ufanisi zaidi.

Ndiyo Mimi napenda sana kucheza ngoma Kwani ni njia ya moja wapo ya kipekee ya kuelezea furaha na hisia zangu bila kutumia maneno Ninapocheza ngoma Mimi huhisi nimeunganishwa na midudo ya mziki jambo ambalo linanisaidia kuondoa msongo wa mawazo na kuupa mwili wangu nishati mpya Pia, mimi huona kucheza ngoma kama aina fulani ya mazoezi ya kufurahisha na yanayochangamsha mwili mzima na kuboresha hali yangu ya kisaikolojia Iwe ni ngoma za asili ambazo zinapiga utambulisho wakitamaduni au mziki wa kisasa Kwangu mimi kucheza ni sherehe ya uhai Hata kama siko mbele ya watu wengi, mimi hupenda kucheza nikiwa peke yangu nyumbani ili kujisikia mchangamufu na mwenye furaha kabla ya kuanza au kumaliza siku yangu.

Ndiyo na wafahamu majirani zangu kiasi na ninaamini kuwa na mahusiano mazuri na watu wanazunguka ni jambo la msingi sana ingawa maisha ya sasa ya nakuwa na mambo mengi na watu wako busy mimi hujaribu kila wakati kusalimia na kubadilisha maneno machache tunapoku tana kwani hiyo hujenga uaminifu na usalama ndani ya mtaa wetu katika mazingira yangu Tunasaidiana pale inapobidi Iwe ni kwa habari za usalama au maswala madogo ya kijamii Jambo ambalo lina nifanya nijisikie kuwa sehemu ya jamii fulani Kwangu mimi, jirani ni dugu wa karibu na kuichunga udugu huo kunasaidia kutengeneza mazingira tulivu ya kuishi Hata kama hatutumii muda mwingi pamoja kufahamiana na majina na nyuso zao Kuna leta amani ya moyo nikijua kuwa niko mahali penye watu anawajaliana.

Mimi upendelea mazigi ya kazi ambayo yanahimiza na ya naimizo ushirikiano, uwazi na ubunifu. Na furahia kufanya kazi mahali ambapo mawasiliano kati ya timu ni raisi na kila moja anajiisi uhuru kutoa maoni yake ili kufikia malengo ya pamoja. Pia, mimi uvutiwa na mazingira ambayo ya nachanga moto chana na ya nayounga mkono ukuwaji wa kitaaluma ambapo ninaweza kujifunza vitu vipya kila siku. Wakati huo huo, napenda mazingira yenye mpangilio na utulivu wa kutosha unanirusu kuwa na umakini mkubwa kwenye majukumu yangu.

Mimi hujaribu kuchaji simu au kompyuta yangu mara moja tu kwa siku Kwa kawaida ni wakati wa usiku ili nianze asubuhi nikiwa na asilimia mia moja Nina nidhamu ya kutumia vifaa vya yangu kwa ufanisi kama vile kufunga programu zisizohitajika ili nishati idumu kwa saa nyingi na kuniruhusu kukamilisha majukumu yangu bila usumbufu Hata hivyo ikiwa Nina siku yenye mikutano mingi ya video au kazi zito naweza kuhitaji kuongeza chaji kidogo wakati wa makupumziko ya mchana ili kuhakikisha sishindi kuwasiliana. Kwangu mimi, kuhakikisha vifaa vyangu viko tayari nisehemu ya maandalizi ya kazi kwani sipendi kukoma katika jambo muhimu kwa sababu ya betri kuisha. Hii inasaidia kuwa na amani ya akili na kuendelea kuwa na tija kutwa nzima.

Kwangu mimi kinachofanya mazingira ya kazi kuwa mazuri zaidi ni uwepo wa kuaminia na mawasiliano ya wazi katika wafanyikazi na uongozi. Mazingira bora ni yale ambayo kila mtu anajihisi kuthaminiwa, sauti yake inasikika na kuna ushirikiano wa dhati katika kufikia malengo ya timu badala ya mashindano yasiyo na tija. Pia mazingira yanayohimiza ujifunzaji na ubunifu yanavutia sana Kwani inampa mfanyikazi nafasi ya kukuwa kitaaluma bila hofu ya kukosea vile vile kuwa na mpangilio mzuri wa kazi na vifaa sahihi kunachangia sana katika kupunguza msongo wa mawazo na kuongeza ufanisi Kwa ufupi, mchanganyiko wa mahusiano mazuri ya kibinadamu, heshima na fursa na za kujindeleza, ndivvyo vinavyotengeneza mahali ambapo kila mtu anatamani kufika kila asubuhi na kutoa kilicho bora zaidi.

Manthari zuri zaidi niliwahi kuiona ni wakati wakuchomoza kwa jua nikiwa kileleni mwa mlima. Nakumbuka jinsi rangi ya anga ilivyobadilika kutoka blu zito na kuwa machungwa na dhahabu huku mawingu yakiwa chini yetu kama bahari ya pamba. Ilikuwa ni taswira ya kustaabisha ilionifanya nihisi amani ya hali ya juu na kunitia nyenyekevu mbele ukuu asili mazingira yale yalikuwa na utulivu wa kipekee bila kelele za mji na hewa ilikuwa safi na yenye baridi ya kuburudisha Kwangu mimi manthari ile haikuwa tu nzuri wa macho bali ilikuwa ni wakati wa kutafakari na kupata nguvu mpya ya moyoni ni kumbukumbu ambayo bado itanipa tabasamu kila ninapofikiria Kwani inanikumbusha kuwa ulimwengu una hazina nyingi za kustaabisha ikiwa tutachukua muda wakuzitafuta.

Ndiyo, mimi napenda sana kukimbia. Asa nyakati za lifajiri wakati hewa ni safi na mazingira ni tulivu. Kwangu mimi, kukimbia siyo tu mazoezi ya kuimarisha mwili na moyo. Mbali ni njia ya kupumzisha akili na kupanga mawazo yangu kabla ya kuanza majakumu ya kila siku. Ninapokuwa barabarani nikikimbia. Na hisi nguvu mpya na ujasiri wa kukabiliana na changamoto. Kwani kila kilomita ninayomaliza inanipea isia ya ushindi Hata kama ni kwa dakika ishirini tuu mazoezi haya unifanya niamke na kuwa na mchangamko wa hali ya juu kazini Ninaamini kuwa ni zamu ya kukimbia inatasfiriwa pia katika utendaji wangu wa kazi Kwani inanifundusha uvumilivu na umuhimu wakufikia malengo niliyojiwekea kwa bidii na msimamo.

Ninapokuwa na familia yangu mimi hupendelea zaidi kufanya shuguli zinazotusaidia kujenga mazungumzo na kuimarisha upendo kama vile kupata chakula cha jioni pamoja au kutembelea maeneo mapya wakati wa mapumziko moja ya vitu ninavyofurahi zaidi ni kukaa pamoja na kusimuliana matukio ya siku nzima kwani hii inatupa nafasi ya kusikilizana na kushauriana Pia mimi hupenda sana kushiriki katika michezo ya pamoja au hata kufanya kazi dogo za nyumbani kama bostani kwa sababu inatufundisha ushirikiano kama timu Kwangu mimi muda ninaotumia na familia ni muhimu sana kwa anjili ya kupata utulivu wa moyo na kunikumbusha msingi ya maisha yangu ni kupitia nyakati hizi ndipo tunatengenezea kumbukumbu za kudumu ambazo zinatupa furaha na nguvu ya kusaidiana katika hali zote.

Ndiyo mimi napenda sana kupiga picha Kwani naona ni njia mzuri ya kusimamisha muda na kutunza kumbukumbu za matukio muhimu maishani Ninachofurahia zaidi ni kupiga picha za mandhari ya asili kama vile machweo ya jua au miti Kwa sababu inanifanya niwe mwangalifu zaidi wa uzuri unaonizunguka ambao mara nyingi tunaupuuza Pia, mimi hupenda kupiga picha za matukio kijamii na marafiki au familia. Ili tuwe na kitu cha kuangalia baada ya miaka mingi na kukumbuka furaha tuliyokuwa nayo. Kwangu mimi, kupiga picha sio tu swala la kuwa na kifaa cha gharama. Bali na uwezo wa kuona simulizi fulani, katika picha moja na kushirikisha na wengine. Ni hobi inayochochea ubunifu wangu na kunifanya niona elimu wangu katika mitazamo tofauti na yenye rangi zaidi.

Mimi hupendelea zaidi kusoma habari mtandaoni Hasa kwa sababu ya urahisi na kasi ya kupata taarifa mpya pindi tu zinapotokea Kupitia simu yangu Ninaweza kupata habari za kutoka vyanzo mbalimbali vya kimataifa na kitaifa kwa wakati moja Jambo ambalo linanisaidia kuwa na mtazamo mpana wa mambo yanayoendelea ulimwenguni Hata hivyo bado nina heshima kubwa kwa magaziti ya kuchapa wakati mwingine mimi upenda kusoma gazeti la karatasi mwisho wa wiki nikiwa na kikombe cha kahawa Kwani inanipa fursa ya kusoma makala ndefu zinazo uchambuzi wa kina bila usumbufu wa matangazo ya kidigitali Kwa ujumla mtandaoni kwa ajili ya habari za haraka lakini gazeti ni kwa ajili ya utulivu na tafakari ya kina uwiano huu unisaidia kuwa na habari sahihi na zilizofanyiwa utafiti wa kutosha.

Ndiyo mimi ni mtumiaji mkubwa wa teknolojia ya sauti Kwani inanisaidia sana kuongeza ufanisi katika majukumu ya kila siku Mara nyingi mimi hutumia amri za sauti kwenye simu yangu kufanya mambo kama kuandika ujumbe fupi kupanga miadi kwenye kalenda au kutafuta habari mtandaoni bila kuhitaji kutumia mikoni hii ni muhimu sana Hasa ninapokuwa na haraka au nikiwa ninafanya kazi nyingine kwa wakati mmoja Kwani inaokoa muda mwingi pia Mimi hutumia teknolojia hii kujifunza lugha au kusikiliza vitabu vya sauti Jambo linafanya mchakato wa kupata maarifa kuwa rahisi wenyewe.

Ndio mimi ni mdao mkubwa kujaribu vyakula vipya Kwani naamini kuwa chakula ni njia mojawapo bora ya kuelewa utamaduni na istoria watu wengine Kila ni napopata na fasi ya kuonja la dha mpya iwe ni viungwa kutoka asia vyakula vyasili vya hapa nyumbani au mpishi ya ki au mapishi ya kisasa Mimi huchukulia kama safari ya kipekee ya kigodozi kujaribu vyakula tofauti kuna nifundisha kuwa na mtazamo mpana na kuniongo kuniongezea ubunifu hata ninapopika mwenyewe jikoni kwangu Ingawa wakati mwingine ladha inaweza kuwa geni sana, mimi hupenda ule ujasiri wa kujaribu kitu nisi chokijua Kwani mara nyingi nimejikuta nikigudua vyakula vitamu ambavyo vimekua vipezi vyangu Kwangu mimi, meza ya chakula ni seme kujifunza na kusherekea utofauti uliopo duniani.

Mimi ninaamini kuwa mafanikio ya timu ni matokeo ya juhudi za pamoja Hivyo sherehe yangu huanza kwa kutoa shukurani za dhati na kutambua mchango wa kila mmoja hadharani Napenda kuenda mikutano mifupi ya pongezi au hata chakula cha mchana cha pamoja ambapo tunapata nafasi ya kufurahia Kile tunachofanikisha na kuimarisha mifugo wetu inje ya majukumu ya kikazi Pia, mimi hutumia muda huo kutafakari safari yetu na kuonyesha jinsi kila hatua ndogo ilivyo tufikisha kwenye ushindi huo mkubwa, jambo ambala huongeza ari na motisha kwa ajili ya miradi ijayo. Kwangu mimi, kusherehekea mafanikio sio tu kutumia muda wa mapumziko mbali ni uwekezaji katika utamaduni wa kampuni inayojali utu na juhudi. Timu inayohisi kuthamini huwa na tija zaidi na tayari kukabiliana na changamoto umpia kwa umoja na nguvu zaidi.

Ili kuweka afya yangu katika hali nzuri, mimi huzingatia mambo makuu ma makuu matatu, lishe bora, mazoezi ya mara kwa mara na mapumziko ya kutosha. Kila asubuhi, mimi hupenda kuanza siku kwa kufanya mazoezi mepesi au kutembea haraka kwa dakika kadhaa ili kuchangamsha mzunguko wa damu na kuamsha akili yangu. Pia, mimi ni muangalifu sana na kila ninachokula. Ninaakikisha nakunywa maji mengi nakula boga za majani na matunda ili kupa mwili wangu virutubisho unavyohitaji. Vile vile, ninadhamini sana usingizi wa saa saba adi nane kila siku. Kwani unanisaidia kurejesha nishati ya kupunguza msongo wa mawazo wa kazi. Kwangu mimi, afya niuwezo uwekezaji ninapokuwa na mwili wenye nguvu na akili tulivu ina uwezo wa kuwa na tija zaidi na kufanya kazi ya zangu kwa kufanisi mkubwa.

Kwa kawaida, mimi hupenda kulala ifikapo saa tano kamili usiku ili kuhakikisha mwili wangu unapata angalau saa saba za kupumzika kabla ya kuamuka mapema asubuhi Kabla ya kulala, mimi hutumia saa moja ya mwisho kutafakari jinsi siku yangu ilivyokuwa na kupanga ratiba ya majukumu ya kesho pamoja ambalo hunisaidia kulala nikiwa na amani ya akili Naamini kuwa nidhamu ya kulala mapema ndiyo siri ya kuwa na mchangamuko na nguvu wakati wa saa za kazi Hata hivyo kuna nyakati chache ambapo ninaweza kukaa macho kidogo zaidi ikiwa nina muradi ya muhimu unaohitaji umaakini wa ziada Lakini mimi hujaribu sana kutoharibu utaratibu wangu wa kawaida Kwangu mimi kupumzika vizuri ni sehemu ya maandalizi ya kuwa na tija kwani akili iliyochoka haiwezi kutoa maamuzi sahihi.

Ndio, mimi napenda sana michezo ya ubao kama vile dhumna bao au dhumna ya kimataifa Kwa sababu ni michezo inayochangamsha akili na kunifundisha kufikiri kakati Ninachofurahia zaidi ni jinzi michezo hii inavyokulazimisha kutabiri hatua za mpizani wako na kufanya maamuzi sahihi chini ya shinikizo jambo ambalo ni muhimu katika maisha ya kila siku na kazini Pia, michezo ya ubao ni njia zuri sana ya kujumuika na marafiki au familia bila usumbufu wa skrini za simu Kwani inatupa nafasi ya kuzungumza na kucheka pamoja tunaposhindana Kwangu mimi, huo ni wakati wa mapumziko ambao bado unaniweka ni kiwa na umakini mkubwa ni hobi inayojenga uvumilivu na kunisaidia kuona kuwa kila tatizo ni nasuluhu ikiwa itatatuliwa na kuangalia ubao kwa umakini.

Katika ya aina zote za nyama, mimi hupendelea zaidi nyama ya mbuzi hasa ikiwa imechomwa vizuri au kupikwa kwa viungo vya asili. Ninapenda nyama ya mbuzi kwa sababu ina ladha ya kipekee na ya kuvutia ambayo mara nyingi huwa ni tamu zaidi ikilinganishwa na nyama nyingine. Kwangu mimi, kula nyama choma ni tukio la kijamii, mara nyingi huambatana na wakati mzuri, wa kukaa na marafiki au familia, tukizungumza na kufurahia wakati wetu wa mapumziko. Pia, mimi hujaribu kuzingatia afya, hivyo napenda iandaliwe kwa nchia ambayo haina mafuta mengi ili iweza kuwa na tija kwa mwili wangu. Kwa ufupi, nyama ya mbuzi sio tu chakula kitamu kwangu mbali ni sehemu ya utamaduni kwa kusherekea matukio muhimu na wapendwa wangu.

Ndiyo, mimi huweka picha zangu mtandaoni mara chache. Hasa ninapokuwa na matukio muhimu kama sherehe za kifamilia, safari au mafanikio fulani ya kazi. Ninatumia mitandao ya kijami kama shajara ya kidijitali ili kutunza kumbukumbu na kuwashirikisha marafiki zangu wa karibu sehemu ya maisha yangu. Hata hivyo, mimi ni muangalifu sana na faragha yangu. Ninahakikisha picha ninazoweka ni zile zinazotoa taswira chanya na hazikiuki usalama wangu au wa watu walio karibu nami Kwangu mimi ni muhimu kuwa na kiasi napenda kushiriki furaha na ulimwengu lakini pia nadhamini sana nyakati za faragha ambazo hubaki kwa kuwa siri yangu Hii inanisaidia kutumia teknolojia kwa faida bila kupoteza hualisia wa maisha yangu ya kila siku nje ya mitandao.

Ndiyo nimeshawahi kufanya kazi ya kujitolea mara kadhaa na uzoefu huo umekua na mchango mkubwa sana katika maisha yangu Nilikuwa nikishiriki katika miradi ya kusaidia jamii kama vile kufundisha vijana ujuzi wa digitali na kushiriki katika kampeni za usafi wa mazingira mtaani kwetu Kwangu mimi, kujitolea sio tu kutoa nguvu au muda bila malipo bali ni fursa ya kujifunza unyenyekevu na kuelewa changamoto nazopitia watu wengine Kupitia kazi hizi, nimejifunza jinsi ya kushirikiana na watu wa asili tofauti na kukuza uwezo wangu wa uongozi na utatuzi wa matatizo inaleta kuridhika sana moyoni kuona kuwa juhudi zako zimeleta tabasamu au mabadiliko chanya kwa mtu mwingine Naamini kuwa kila moja wetu anawajibu wakurudisha kitu kwa jamii Kwani hiyo ndiyo siri ya kujenga ulimwengu bora na wenye ushirikiano zaidi.

Jambo la kwanza ninalofanya ninapoanza siku ya kazi ni kupitia na kuhisisha orodha yangu ya majukumu. Mimi hupenda kutumia dakika kumi za kwanza kupanga vipaumbele nikianza na kazi ngumu au muhimu zaidi wakati akili yangu ikiwa bado inanguvu na uchangamfu wa asubuhii. Baada ya hapo, mimi hukagua baruapepe na ujumbe muhimu ili kuona kama kuna jambo na dharura linayohitaji majibu ya haraka kabla ya kuzama kwenye miradi mikubwa Utaratibu huu unanisaidia kuwa na ramani ya siku nzima jambo ambalo hupunguza msongo wa mawazo na kunifanya niongozwe na mpango badala ya kuongozwa na dharura Kwangu mimi kuanza siku kwa mpangilio maalum ndio siri ya kufikia malengo yangu kwa ufasaha kuhakikisha kila dakika inatumika vizuri kwa ajili ya maendeleo ya timu na kampuni.

Uchaguzi wangu wa viatu, hutegemea sana mazingira na shuguli ninayofanya, lakini kwa kiasi kikubwa, napendelea viatu vya ngozi vya ofisi vinavyo vinavyovutia na vyenye starehe, naamini kuwa viatu ni sehemu muhimu ya muonekano wakitaalamu. Hivyo hupenda vile vinavyanipa ujasiri nikiwa kazini au kwenye mikutano. Hata hivyo, ninapokuwa nje ya majukumu ya kikazi au wakati wa mapumziko, mimi ni mpenzi mkubwa wa viatu vya michezo. Napenda viatu vya mchezo kwa sababu zinatoa faraja kubwa hasa ninapohitaji kutembea umbali mrefu au kufanya mazoezi. Kwangu mimi, kiatu kizuri ni kile kinachochanganya ubora na urahisi wa kutumia Kikilinda afya ya miguu yangu huku kikinifanya nionekane nadhifu wakati wote.

Mimi ni mpenzi mkubu wa boga za majani, lakini ninazozipenda zaidi ni mchicha au sukumawiki. Hasaa zikiwa zimepikwa kwa kukaangwa kidogo na vitungu na nyanya ili zisipoteze virutobisho vyake. Napenda boga hizi kwa sababu zinakiasi kikubwa cha madini ya chuma na vitamine. Ambavyo ni muhimu kwa ajili ya kupa mwili nguvu na kuimarisha kinga. Pia, mimi hupenda sana boga boga mchanganyiko kama vile matango, karoti na pipili hoho Kwa sababu zinaleta ladha ubaridi na mchangamuko wakati wa chakula Kwangu mimi, boga ni sehemu katika mambo ya kila mulo wangu Kwani inanisaidia kujisikia mwepesi na mwenye afya bora na amini kuwa kula boga za kutosha ni uwekezaji wa muda murefu katika afya ya mwili na akili. Jambo linalonisaidia kuwa na tija zaidi katika kazi zangu za kila siku.